Napenda sana kununua mkate na matunda. Ninapokwenda dukani huwa ni lazima nitanunua mkate maanake mkate tunakula kila asubuhi na pia matunda tunakula kila siku. Kwa hivyo ninapokwenda kule dukani ama sokoni huwa ni lazima nunue hivyo vitu viwili. Ni muhimu sana.

Sipendi sana tabia ya watu ambao wanatembea na kutema mate barabarani. Mara nyingi mtu anapotema mate ama kikohozi kwenye barabara inaniacha katika hali ya kichefu-chefu najihisi kutapika. Kwevo nachukia sana ni kiwa anatembea alafu mtu alieko mbele yangu anatembea akitupa mate barabarani ama kikohozi.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwanza kwa kuhakisha kwamba tunanunua keki. Manake keki ni chakula ambacho tunakula tunapo sherehekea. Kwa hivo tunanunua keki pamoja na vinywaji tunakula pamoja tunasherehekea tunahakisha kwamba tumezungumza yale mafanikio na tunajipigia makofi na ikiwezekana tunatoa hata zawadi ili kuweza kusherehekea mafanikio hayo.

Napenda mikutano ya mitandaoni, mkutano unapofanywa katika mtandao unarahisisha mambo na pia unaweza kusikia kila kitu kilicho jadiliwa popote pale ulipo. Unajua awali katika afisi zetu ilikuwa ni lazima uje mpaka afisini ndio uweze kuhudhuria mkutano ana kwa ana. Lakini hivi sasa unaweza kuwa upo katika kazi. Amo uko kazi nyengine. Lakini ikifika wakati wa mkutano basi unachukua simu yako. Unaingia kwenye mtandao. Tunafanya mtandao mkutanoni. Ama mkutano ambao tunafanya mtandaoni. Alafu basi tunarahisisha mambo.

Napenda soda, aina ya Coca-Cola. Maanake ninapokunywa soda hiyo, alafu niongeze barafu juu, basi nasikia vizuri sana. Kwa hivyo wakati wowote ninapokula chakula chamchana, hususan nikiwa kwenye kuhoteli ama mukahawa, basi nahakisha kwamba nakunywa na soda aina ya Coca-Cola. Ni tamu sana na inanifanya koo yangu, inasikia vizuri.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya maembe. Kwanza, napenda sana matunda ya maembe. Huwa naona kwamba maembe ni matamu sana. Kwa hivyo, nikipata juisi yake, nasikia vizuri zaidi. Halafu niongeze barafu juu, iwe baridi zaidi. Juisi ya maembe inakua tamu sana. Halafu ni nzito, unapokunywa glasi moja, unashiba vizuri.

Napenda upepo, ule upepo ambo unatoka kwenye miti. Maanake ni upepo mzuri, ambao unakufanya akili yako inatulia. Lakini upepo wa AC, ukona baridi kali sana. Na mara nyingine, upo na joto kali sana. Kwa hivyo, mi huwa sielewi ili AC na unajua ipo afisini. Afisi nyingi hapa jijini Nairobi zipo na AC. Lakini hiyo baridi ya AC huwasipende ama joto lake. Lakini upepo ambao unatoka kwenye miti naupenda sana.

Naanza tu kawaida mradi wa mpya wakazi kwa sababu hua tumeufanyia utafiti, tumeelewa kwamba ni kitugani kinahitajika, kitu kipi kinapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba mradi huo unafanikiwa. Basi kwa sababu tukona utafiti huo wa kutosha, tunaanza tu mradi na bila shaka kwa ushirikiano na kundi tunaeza kufanikisha.